Nafikiri kwangu kwa ujumbe naonanga inakuanga rahisi kwa sababu sipendangi ni kuzungumza na mtu sana sababu inamaanisha lazima sasa ni ache kitu chochote ninachofanya hiyo wakati na nikitumia ujumbe naweza kutumia ujumbe ama naweza jibu hiyo ujumbe yako sa zile niko tayari. Lakini sasa unajua mtu akikupigia simu lazima kila kitu uweke chini kila kitu na sasa uhudumie huyo mtu amekupigia simu. Sasa ndio mimi huwa napenda ujumbe sababu ujumbe naeza naeza jibu ile wakati niko tayari ni malize shughuli zangu alafu nikujibu. Sasa mimi hupenda ujumbe sana.